Harufu ninayoipenda sana ni ile ya kahawa inayochemka asubuhi. Kuna namna inanipiga pole pole. Kabla hata sijafungua macho vizuri, ikinifanya nihisi kama siku ina ahadi fulani. Inanikumbusha nyakati za kukaa kimya mapema, dunia bado haijachangamka, halafu unajipatia muda wako mwenyewe. Ni harufu ndogo, lakini inanipa utulivu mkubwa sana.